Ninamkumbuka mwalimu wangu wa kemia. Aliitwa Bwana Salim. Bwana Salim alifunza somo la kemia kwa ustadi mkubwa. Alinifanya nikapenda somo hilo na hata kuupita sana.

Ninapenda sana kuchora. Kuchora hunifurahisha sana. Kwa kupitia kuchora ninaweza nikaelezea hisi ya zangu. Uchoraji ni sanaa ambao niliuanza nikiwa mtoto mdogo.

Ninapenda kuongea kuliko kuandika. Mara nyingi ninajikuta katika mikutano za kihadhara. Basi katika mikutano hizi, mimi ujipata nikizungumza na walio hudhuria mikutano huo. Hivyo basi ninapenda sana kuongea.

Wakati wamapumziko ya mchana, mimi huingia kwenye mtandao na kutafuta mziki ni upendao wa rumba. Basi mimi upenda kuzikiza mziki sana hasua aina ya rumba.

Kwa sasa ninaishi katika mji wa Nairobi. Nairobi ni mji mkuu wa Kenya. Nairobi ni mji ambao umebeba watu kutoka kabila na hata tabaka mbali mbali. Ni mji ambao ni mzuri sana.

Kinacho nifanya nicheke ni filamu aina ya vibonzo. Ninapenda sana na nina uraibu mkubwa sana wa kutazama filamu na programu za vibonzo. Vibonzo hao unichekesha sana.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni kinywaji aina ya sharubati. Ninapotia sharubati kwenye glesi, mimi huweka kwenye friji au jokofu likawa baridi sana. Basi nikinywa wakati wa kiangazi na wakati wa joto zaidi, mimi huhisi vizuri sana.

Chumba ambacho nakipenda zaidi kule nyumbani kwangu ni maktaba. Muda wangu mwingi ninatumia nikiwa kwenye maktaba kule nyumbani nikidurusuru na pia nikifanya utafiti. Nina maktaba kadogo ambao naupenda sana kule nyumbani kwangu.

Ninapenda kuvaa suruali ndefu na shati. Vilevile ninapenda kufunga tai na kuvaa miwani. Mavazi haya hunifanya kuonekana nadhifu na wa kuheshimika ajabu.

Ninapenda kupanda miti kwa minajili ya kulinda mazingira. Miti una manufaa tele katika mazingira. Moja wapo wa manufaa haya ni kwamba miti huleta mvua tele. Na mvua hufanya mimea kuna wiri.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi. Ninapoamka asubuhi mimi huelekea kwenye bafu na kuoga. Kisha ninaporudi ninajivalia vizuri tayari kuelekea kazini. Lakini mwanzo mimi hupata kiamsha kinywa. Na kisha kuondoka kuelekea kwenye stesheni la kupandia magari.

Kipawa changu kuu ambao najivunia ni kuwa mimi ni muigizaji hodari. Napenda sana kuigiza. Kwa sasa nimeweza kuigiza katika vipindi mbalimbali ambavyo mengine huwa yametokea kwenye runinga mbalimbali hapa nchini.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuhakikisha ya kwamba, hakuna mtu yeyote anayeweza kufikia. Maana ninafahamu vyema ya kuwa, mtu anapofikia nenosiri hili basi anaweza akaharibu mambo yangu yaliyomo kwenye tarakilishi.

Ndiyo, ninapenda sana uraibu wa kula popcorn. Popcorn ni chakula ambacho hunipendeza sana wakati ambapo, ninatazama mpira au filamu ni upendao. Wakati huo, huwa nimemakinika sana.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kuzuru sehemu malimbali nchi mwangu. Kwa sasa nimeweza kuzuru kila mkoa katika nchi ya Kenya. Jambo hilo limenifahamisha nchi yangu.

Ili kujitunza mwanzo mimi hupata lishebora. Vile vile mimi hufanya mazoezi mara kwa mara. Na pia nina hakikisha ya kuwa nina kunyo majimengi ambao ni bora sana kwa afya yangu.

La hasha. Sina kipaji cha wimbaji. Hivyo basi sipendi kuimba. Wengi wanafanya mzaha kwa kusema kuwa sauti yangu nikama ile ya chura. Sipendi kuimba kwa sababu sipendi kufanyiwa masihara.

Timu yangu ya michezo ambao na ufuata ni timu ya Asenali. Asenali ni timu ambao ni kubwa zaidi kule Europa. Mchezo wao huwa umebobea sana na kuvutia wengi.

Ndiyo, mimi hufanya yoga. Nilifunzwa yoga na mwana saikolojia mmoja ambaye alikuwa akinishauri. Toka hapo, basi mimi hufanya yoga kila mara ili kufanya akili yangu kutulia zaidi.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio. Mara nyingi, mchezo huchezwa kwenye uwanja kuu nchini mwangu, uwanja wa Kasarani. Basi, mchezo mpira unapochezwa pale, mimi hununuwa tikiti na kuingia pale kutazama mpira.

Ninawapenda sana wanyama waporini. Wanyama hawa ni wanyama kama vile simba, twiga na kathalika. Wanyama hawa uvutia watali na kuwafanya kuja nchini muetu.

Ninapenda kuenda sinema mara moja kwa wiki. Haswa huwa ninaenda wakati wa jumamosi. Kwani wakati huo huwa nina likizo ya wikendi. Sinema ni nao upenda ni sinema aina ya vita.

Mimi hutoa sadaka kanisani. Kutoa sadaka ni amri kuu ya mungu. Ninjia moja wapo za kuonyesha shukran kwake mwenyezi mungu. Lakini panapo tokea kuwa kuna hitajika michango, pengine kwa ujenzi ama usaidizi wa wote, vile vile mimi ufanya hivyo.

Ninahifadhi data yangu kwenye faili ambavyo nimevitengeneza kwenye kompyuta yangu. Pale basi ninatumia programu kama vile Excel au Access. Jambo hilo linanisaidia zaidi.

Ninapenda kipindi cha monalisa. Monalisa ni kipindi ambacho kinaonyeshwa katika runinga ya citizen. Linaletwa wakati wa usiku saa mbili. Huwa linanivutia sana na silipendi kulikosa hata siku moja.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa nyumbani. Wakati huo, mimi hujipata kuwa ninajisitiri vyema zaidi dhidi ya makali ya jua. Makali ya jua huweza kusababisha mtu saratani ya ngozi. Ni jambo ambalo niko tayari kuepukana nalo.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Biashara ambao nimewahi kufikiria kuanzisha ni biashara ya kuuza nguo kuku. Nguo kukuu hupendwa na wengi maana wanaweza wakamudu gharama yake.

Mimi huwa nina heshimu sana wazee wangu. Wazee wamejawa na busara tele. Kua pamoja nao basi kunachangia busara ambao ninayo. Vile vile wana ushahuri ambao ni kabambe sana.